Ndiyo, napenda upepo wa AC kwa sababu hunifanya nijisikie baridi na utulivu. Hasa wakati wa joto kali. Upepo huu hunisaidia kuondoa unyevunyevu na kufanya mazingira kuwa rafiki kwa kazi au kupumzika. Pia wakati wa kulala, huniruhusu kupata usingizi mzuri bila kuumia au kuteseka na joto. Ni rahisi na hufanya kila kitu kiwe cha starehe, ndani ya nyumba au ofisi.

Naanza kuandika ripoti za kazi kwa kukusanya taarifa zote muhimu kutoka kwenye shughuli zilizofanywa. Baada ya hapo, napanga taarifa hizo kwa mpangilio wa wazi, utangulizi unaeleza madhumuni ya ripoti, sehemu ya maelezo, inaeleza kazi zilizofanyiwa, kisha natoa matokeo au maendeleo yaliyopatikana. Mwisho ninaandika hitimisho au mapendekezo pale yanapohitajika. Kabla ya kumaliza nakagua ripoti kuona kama imeandikwa kwa uwazi hakuna makosa ya kisarufi na inatoa ujumbe sahihi kwa wasomaji.

Napenda kutazama michezo ya soka kwa sababu ni ya kusisimua na yenye ushindani mkubwa. Huu mchezo huchanganya mbinu za timu, uchezaji binafsi na mikakati ya haraka. Jambo linalofanya kila dakika kuwe na kusisimka. Pia kutazama mechi kuna nifanya nijisikie sehemu ya tukio kushiriki hisia za shabiki wengine na kunipanua uelewa wangu wa jinsi timu zinavyoshirikiana kufanikisha ushindi. Mara nyingine hupandisha morali na kuniacha na shauku ya kujifunza zaidi kuhusu mchezo huo.

Mazingira ya kazi hubadilika kuwa mazuri pale ambapo kuna ushirikiano, heshima na mawasiliano wazi kati ya wafanyikazi. Pia vifaa ya kutosha, usalama na mpangilio mzuri huchangia. Mazingira kama haya hunifanya kazi kuwa rahisi yenye tija na yenye furaha.